Kumbukumbu za utotoni ni kucheza na marafiki mtaani bila wasiwasi. Hii ni sherehe ambayo nilikuwa nimeipenda sana. Hii, rafiki yangu, tulipokuwa na rafiki yangu phabio tuliweza kushinda pesa na kulipwa. Pesa hizo ziliweza kutulipia karo. Ninapofikiria kuhusu kumbukumbu hii, nina furaha mingi sana.

Naam, nimewahi kufikiria kuanzisha huduma ya teknolojia kwa vile hii ni huduma ambayo inanipa uhuru wa kifedha na nafasi ya kujifunza mambo mengi mapya. Hii kuanzisha biashara ya kiteknolojia pia hunipa motisha na kuwasaidia wenzangu kwa mambo yanayowashinda.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa njia hizi tatu. Kwanza ni kujifunza vitu vipya mtandaoni. Pili ni kutazama fideo na filamu za kuburudisha na kuelimisha. Tatu ni kusoma vitabu vya kujikuza ili kuimarisha kuimarisha na kupandisha nidhamu yangu.